Mimi huwa ninapenda sana mziki na mara nyingi huwa ninapenda sana mziki wa aina ya R&B. Lakini pia wakati mwingine hata klasiko naye huwa napenda. Miziki ya ina ya Bongo Flavor huwa kwa kweli sipendi sana kwa sababu ya maudhui yake. Kwa sababu pia hua sioni kama inanifanya ni kue. Lakini huwa napenda RNB na kiujumla tu huwa napenda nyimbo za lugha nyingine ambao ni ya kiingereza. Kwa sababu mimi nimejifunza kiingereza kwa kupitia nyimbo. Lakini pia pamoja na pamoja na picha mjongeo za kiingereza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini sasa mimi napenda sana hizo nyimbo na huwa ninapenda sana sana, na siyo tu kupenda bali hata kuimba huwa ninajuwa sana kuziimba, bongo huwa kwa kweli bongo flavour nashindwa kabisa kwa sababu sipendi sana pia. Sipendi sana lakini pia kwa ajili ya maudhui yake. Na mwimbaji ambayo huwa nampenda sana ni mwimbaji mmoja kutoka uingereza anaitwa Adele. Lakini pia mwingine ninaye mpenda sana ni Alan Walker. Na mwingine ambaye na mpenda sana ni Lewis Kapaldy. Kwa hiyo unaweza ukaona. Kwa mfano, nyimbo moja wapo ya Adele ambayo naipenda ni ile nyimbo inasema set fire ni nyimbo nzuri sana lakini nyimbo ambayo naipenda ya allan walker ni ile amabayo inaitwa diamond heart yaani ile maudhui yake niliipenda sana. Lakini pia nyimbo ya lewis kapadi ambayo naipenda sana. Kuna nyimbo inaitua before you go. Ni nyimbo nzuri sana. Nyimbo ambazo ni nzuri sana. Lakini pia ni nyimbo ambazo zinaendana pamoja na situation ambao I mean namanisha. Nyimbo ambazo zinaendana na wakati ambao ninapitia Kihisia. Na wakati ambao huwa ninapenda kusikiliza mziki. Ni wakati ambao nakuwa niko peke yangu, jambo la kwanza, lakini pia jambo la pili, ni wakati ambao napitia changamoto zangu kihisia au kiakili. Katika hali ya kujiweka sawa, kihisia au kia kili, huwa napenda sana kutumia muziki. Ni kitu ambacho ni kizuri sana, lakini pia hua kinanifanya niwe sawa sana. Kwa hiyo natoka kwenye hali ya mawazo na huzuni. Nakuwa kwenye hali ambayo ni sawa, iko sawa kabisa. Kiasa cha kunifanya kuweza kushiriki pamoja na jamii au kuambatana na jamii huwa najisikia vizuri sana sana. Hasa nikisikia mziki ambao naupenda kwa mfana huo Diamond Heart. Lakini pia kuna mwimbaji mwingine anaitwa siya. Nikisikia nyimbo kama freeze you out. Huwa ninapenda sana. Napenda sana hizo nyimbo. Hwa ninapenda sana. Lakini pia naomba ni rudie maneno ya mtu moja Risema kama dunia kusinge kuwa na mziki. Isinge kuwepo dunia. Mziki unabalansi kila kitu. Mziki unafanya akili ikae sawa, kihisia, kimwili. Mziki unasaidia sana, sana, sana katika maisha yetu ya kila siku. Mziki ni kila kitu, yaani ukiachana na mungu. Mziki ni kila kitu, yaani mziki ni unasaidia sana. Na hiyo ndiyo mziki ambayo huwa naipenda. Kwa bongo, naweza nikasema, wapo ambao wasanii wanajitahidi kwa mfano mboso, diamondi, lakini huwa siyo upendeleo wangu huwa sipendi sana wao wanavyo imba nyimbo zao. Japo ni nzuri pia. Asante, sana.

Huwa ni napenda zaidi somo la biolojia na biolojia ndiyo professional yangu mimi. Kwa sababu nimesoma biolojia, nikiwa chuo na nimemaliza, nikiwa ni muhitimu wa biolojia. Kwa hiyo mimi ni mtaalamu wa biolojia.

Nalikutana na rafiki yangu nikiwa nikiwa kidato cha kwanza, mkwani njombe, alikuwa ni rafiki yangu sana, na ilikuwa ni shuleni. Mambu ambayo tumefanya pamoja ni mengi sana kwa mfano, kula pamoja, tukiwa shule, kwa mfano, kuishi pamoja, tulipokuwa hapa, chuo. Na kinacho mfanya yeye awe rafiki wa kweli ni kwa sababu nimekaa naye muda mrefu sana, kwa hio ananijua, na mimi namjua, na ninampenda sana rafiki yangu. Yaani nampenda sana kama kakaangu.

Huwa ninapenda sana kutumia kompyuta. i.e ninamaanisha. Na maanisha kompyuta mpakato. Huwa ninapenda sana kutumia ninapenda sana kutumia kompyuta. Huwa ninapenda sana kujifunza teknolojia kila wakati.

Na shukuru mungu sana ni kwamba mi bado ni kijiana. Kwasabu ni naumri kati ya miaka kumi na nne na miaka arobaini. Kwa hiyo bado mimi ni kijiana na mshukuru mungu kwamba bado na nafasi ya kurekebisha pale ambapo ni mekosea katika ujana wa utoto.

Huwa nasikiliza mara nyingi Rnb huwa nasikiliza mara nyingi sana, lakini pia nasikiliza nasikiliza sana muziki. Wenye Melody Tamu sana. Kwa maana ya hauko unaenda haraka sana wala hauko taratibu sana yani. Napenda muziki uwe gen uwe muziki mpole. Huwa napenda sana kusikiliza zaidi. Muziki wa mwanamuziki anaitwa siah. Mwana muziki anaitwa Alan Walker. Mwanamuziki anaitwa Lavis Kapad.

Muchezo ambao ningeeza kushiriki kwenye olimpiki ni kucheza wa volleyball. Ndio mchezo ambao huwa naweza. Na huwa naupenda kwa sababu natumia tu mikono. Miguu yangu kidogo ilipatanga shida kwa hiyo huwa sipendi sana mchezo ambao natumia miguu kwa ajili ya kuulinda mguu wangu. Na mchezo ambao niliufrahia zaidi kuutazama ni mchezo wa kukimbia. Ya mchezo wa kukimbia. Unaona mtu amekuwa wa mwisho mara amekuwa wa kwanza. Ya na ningependa mchezaji wa olimpiki ambaye ninampenda Ninampenda Hussein Bolt. Lakini wakati wa mchezo wa olimpiki huwa najisikia vizuri sana. Najisikia vizuri sana kiujumla. Sana sana sana sana. Inafurahisha sana na inanipa hamasa.

Huwa nina sherekea siku yangu kuzaliwa kwa kujitahidi kula tu vizuri. Lakini pia soo masherekeo makubwa kwamba mbaka nifanye sherehe na nini. Hapana huwa ninakuwa tu na familia kidogo na salimia salimia ndugu. Napo huwa nategemea wakati mwingine nikiwa niko na kazi nyingi sana au niko busy sana huwa kwa kweli, yani itapita tu hiyo siku kama siku nyingine vile. Kwa hiyo, ya, hiyo ndio namna ambayo huwa nina sherekea siku yangu kuzaliwa. Japo sasa, kama kuna ndugu jamaa au marafiki wanajuwa, huwa wanatabia kuni mwagia maji. Kwa hiyo, tunafurahi tu kidogo, basi, naenda na maliza siku, kwa kunywa hata soda, kujipongeza na kumshukuru mungu sana, sana, sana, sana, sana. Kwa namna ambayo, ana ame nimezesha.

Huwa ninapendelea zaidi, napenda zaidi kusoma. Kuandika kidogo huwa inanipa changamoto na kwa sababu nimezoea zaidi kutaipu kwenye kompyuta kuliko kuandika. Huwa ninapata changamoto sana kuandika. Hata nikiandika huwa naandika taratibu sana. Kwa hivyo napenda zaidi kusoma.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa ninaangalia-angalia kidogo kwenye mitandao ya kijamii Kama Instagram, TikTok, LinkedIn, kwa hiyo huwa ninaangalia-angalia picha mjongeo kwenye hiyo mitandao ya kijamii.

Nashiriki kwenye jamii yangu kwa mambo mengi, kwa mfano kufanya usafi, kusaidia wasiojiweza, lakini pia kufanya kazi mbalimbali za maendeleo kuhudhuria vikao vya maendeleo ni vitu ambavyo huwa nafanya yaani ili kushirikiana nayo lakini pia kushiriki kwenye misiba yaani changamoto, furaha, kama sherehe, ndio ndio.

Uzoefu ambao nimeupata wa kushangaza ni uwezo wa type maneno haraka sana. Lakini pia kwa usahihi mkubwa sana bila kuangalia keyboard ya kompyuta mpakato zaidi ya kuangalia tu screen ya kompyuta mpakato na ni kitu ambacho nilijifunza mwenyewe. Na kwa kweli huo ni uzoefu ambao ulishangaza. Na pia cha kushangaza zaidi ni muda ambao ninautumia kuwa na huo ujuzi. Nilitumia kama mwezi mmoja pekee yake. Lakini sasa hivi naweza nikaandika maneno arobaini kwa dakika moja.

Huwa ninawatia moyo wenzangu kwa kuwashauri kitu kimoja. Kuwaambia kwamba muda hua unaponya kila kitu. Kwa hivyo hua napenda kuambia jipe muda lakini pia hicho kitu ambacho napitia kipe muda. Kwa sababu lazima kitapita tuu. Kwa hiyo huwa nawatia moyo kwa kuwaambia hivo. Hata changamoto iwaje huwa nawatia moyo kwa kuwaambia hiki ki hiki pia kitapita tu.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini zaidi ni Samsung. Ya, Samsung iko vizuri sana. Iko vizuri sana. Kwa sababu pia ndiyo ambayo nimeanza kuitumia. Tuko mwaka elfu mbili na ishirini ninaiamini sana. Iko vizuri sana.

Rangi yangu wa kupendeza ni blue, lakini pia na kijani. Ila huwa napenda zaidi blue, huwa inanifurahisha sana, ni langi ambayo naipenda sana. Ukiachana na hiyo, ambayo naipenda zaidi zaidi zaidi kuliko zote ni rangi nyeusi. Kwa sababu inanifanya niingie popote, mahali popote.

Ninalinda mazingira kwa kuchakata taka lakini pia kwa kuzigawanya taka kwa mana kuzueka katika makundi ambayo zinastaili. Kwa hiyo ni natunza zaidi mazingira kwa kufanya hivyo lakini pia kukikisha tu hapa nataka hovio katika mazingira.

Huwa ninapenda sana kucheza voleball kwa sababu ni mchezo ambao ninakuwa natumia mikono lakini pia miguu yangu ina shida kwa hiyo napenda zaidi volebo. Inanifurahisha sana, na ni kwa sababu ninauweza pia huo mchezo. Tukiachana na huo mchezo, kwa kweli hakuna mwingine ni volebo ndo naunapenda.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kukaa tu kimya na kaa kimya lakini nahakikisha kwamba kama ni mabadiliko chanya ninaendana nayo na kama si chanya na kaa tu kimya kwa sababu ya kuto kuleta mtafaruku na mabosi kwa hiyo na kaa tu kimya na kufanya ambacho wanako wanataka. Na nikipata mtafaruku na wafanya kazi wenzangu pengine na penda tu kukaa kimya naamini kimya na muda ni dawa nzuri sana kwa mabadiliko ambayo si chanya.

Mafanikio binafsi ambayo nayathamini kazini ni mimi kukua. Kukua katika uwezo wa ufanisi wa kazi, kukua katika uwezo kufanya kazi haraka, lakini pia kuikuza hiyo kazi.

Kipawa nilicho nacho, ni cha kuimba, huwa naimba sana na naimba vizuri mno mno mno mno. Lakini pia kipawa kingine ni cha kuchora, lakini pia kipawa kingine ni nguvu ya ushawishi, ndiyo.

Nawakaribisha wafanyakazi wapya kazini kwa kuwa nao pamoja kuwaelekeza maeneo ya kufanya kazi lakini pia kuwashawishi zaidi kuendana na namna ambavyo kazi sisi tunazifanya. Kwa hiyo hiyo ndo namna ambayo wana wakaribisha wafanya kazi wapya.

Kiwahilisia ni kwamba sijawahi kabisa kwenda sinema, lakini kama ni kupenda, ningekuwa ni uwezo wangu, ningependa kila ambapo tamthilia nzuri inatoka ambayo inakuwa kwenye sinema. Ningienda kwenye kila tamthilia ambayo napenda ila sijawahi kwenda sinema.

Dunia ninapenda niende Uturuki. Kwa sababu nasikia Uturuki, kuna vyakula vizuri sana. Na mimi kwa kweli napenda sana chakula. Yeah. Kwa kweli napenda siku moja niende hata Uturuki. Niende uturuki, au pengine niende New Zealand, ndiyo.

Kuhusu tatmini za kazi huwa ninafuraia lakini pia huwa ninajisikia vizuri pale ambapo nafanya tatmini na nakuwa nimefanya vizuri. Kwa hiyo huwa ninajisikia vizuri ninapofanya tathmini za kazi kwamba inanitusaidia kujua kwamba hapa nimedondoka au nimesimama au nime ongezeka.

Maari ambapo naishi ni pazuri, ni nachumba ambacho sio kikubwa sana, wala sio kidogo sana, ni cha kawaida, cha kunifanya nipumue pia. Na mazingira ya eneo, ya liviu ni mazingira mazuri kwa sababu nikifungua dirisha langu kwa nje na ona viumba vya wapangaji wengine. Ni kama fensi tuko ndani ya fensi maali hampapo hapa ii seemu niliamia mwezi wa nane. Na ambacho napenda sana kuusu hili eneo ni majirani zangu ni watu wakarimu sana. Na kuna usalama mkubwa sana kwa sababu tuko ndani ya fensi.

Chumba ambacho nakipenda nyumbani ni chumbani kwangu. Na ambacho nakipenda kukifanya kinacho nifanya nikipende hicho chumbani kwa sababu ndipo ambapo nalala. Kwa hiyo pia ndipo ambapo huwa natafakari mambo yangu. Na shuguli ambazo nafanya chumbani nafanya kazi kama hizi za mtandaoni sasa hivi chumba changu kipo kimya. Kwa hiyo nakuwa na nafanya kazi kama hizi. Lakini pia ninajihisi vizuri sana nikiwa chumbani kwangu.

Ndiyo huwa natumia mfumo usalama wa vidole hasa kwenye simu yangu, kwa hiyo natumia sana huo mfumo. Huwa siandiki neno siri mara nyingi ninaweka tu kidole. Simu yangu inafunguka imerahisisha sana hii kwa maana ya muda kwanza kuandika lakini pia hata ufanisi wake.

KIla asubuhi ninapoamka ninasali kwanza namshukuru Mungu kunipa uhai. Lakini pia kila ninapoamka nahakikisha kwamba nafanya usafi wa mwili kwa maana ya kuoga kupiga mswaki na kufanya usafi tu mdogo mdogo hapa nyumbani hiyo ndio vitu ambavyo huwa nafanya ninapoamka kila asubuhi.

Kwa wiki huwa nafua maramoja tu kwa kweli kwa sababu ya muda. Sina huo muda wakuanza kufua kila siku, kila siku, kila siku kwa hiyo. Huwa ninafua mara moja tu kwa wiki kwa maana ya muda na kuwa sina kwa hiyo najitahidi. Wakati wa weekend ndiyo ninafanya huo safi wa kufua nguo.

Ili kuwa na afya nzuri kwanza nahakikisha kwamba nakula vizuri kwa sababu hapo ndipo napata virekebisho vyote kwa kula vizuri. Lakini pia kuhakikisha kwamba nakuwa msafi mwili wangu. Mwili wangu unakuwa msafi. Kwa ajili ya kuepuka pia ugonjwa hata ya ngozi na nini.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa pamoja, kuzungumza, lakini pia kula pamoja, kwa sababu kwenye kula, tunapata mazungumzo. Na kwenye mazungumzo, basi tunapata kujuana vizuri zaidi kwa sababu mara nyingi huwa sipo nao. Lakini pia, kwa kuongea nao kwa simu.

Ndiyo huwa napenda kiasi ila mara nyingi huwa ni natumia maji ya baridi kwa sababu ni situmie muda mwingi kwanza kuchemisha ranini kwa iyo kuoga maji ya moto napenda kiasi ila zaidi sala ni maji ya baridi.

Kwa nchi yangu napenda Tanzania timu yangu ya taifa lakini pia kwenye ligi ya nchini kwangu napenda timu inaitua Young Africans lakini kwa Afrika napenda Tanzania lakini pia napenda Nigeria kwa bara la amerika ya kusini napenda Argentina. Kwa bara la Amerika ya Kaskazini, napenda Inter Miami. Lakini kwa bara la England au uingereza, napenda sana arsenal, sana.

Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya ngurue. Kwa sababu nyama ya ngurue ni laini, ni tamu sana, inaladha nzuri sana. Kwahiyo nyama ya ngurue au kwa kiengereza wanaita pork ninaipenda sana sana sana.

Parangu ndionae kwa kazi yangu nataka inisaidie kupata atlisti angalau ya laki dogo kwa sababu siyo kazi yambo na itagimea kwa sasa. Lakini kwa kazi ambayo naitegemea na itagimea kwa mkawu iniingizie siyo chini ya milioni nne.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuwasiliana nao katika kila atua ambayo nafanya. Kwa mfano, kazi nafanyika Dare Islam, mimi niko moshi. Pengine kazi inaitaji kwa watu wakona kusanya data, kwa kusanya tarifa, seemu flani. Kwa hiyo, tunawasiliana kwa kwa njia ya mtandao, tunawasiliana kwa Google Meeting, kwa kupeana taarifa na maali ambabu tumefikia kwa wakati huo.

Kihisia ambaye amenifundisha jambo muhimu sana ni mpenzi wangu aliyepita alinifundisha kwamba kwanza nisiwaamini binadamu. Kwa ambacho yeye alinifanyia sasa funzo ambalo nilipata kupitia. Nisiamini binadamu wala nisimtegemee mwanadamu hata mara moja.

Muandishi wa vitabu naempenda ni nyambari nyangwine. Nyambari nyangwine kwa sababu ya vitabu ambavyo tumevisoma tukiwa nikiwa sekondari. Halikuwa na vitabu vizuri sana venye maarifa lakini pia venye kufundisha.

Mfumo wa simu naopenda ni mfumo wa android. Android naipenda sana mfumo wake. Lakini pia ni kwa sababu nimeshauzoea. iOS ya Apple siipendi. Sijui hata ikoje. Nashindwa kabisa sana na kuitumia. Kwa hiyo, kwa ujumla napenda sana mfumo wa android.

Ndiyo, mimi huo ni nagawanya takazango, hua naweka peke yake, takataka za vyakula, naweka peke yake, takataka za vyupa, lakini pia naweka peke yake, takataka za plastiki, kwa ajili ya kusaidia katika uchakataji, lakini pia utumiaji wa hizotaka. Kwa mfano, taka za vyakula, unapele kwa kwa wanyama. Taka za plastiki, unawezo ukazi choma au ukauza. Lakini taka za karatasi, nazo, unawezo ukazi choma. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzigia wanya taka zako.

Ningependelea siku moja niende nchi ya Republic of Czech. Na ningependa kuenda kwa sababu nina marafiki huko kwahiyo ningependa kwenda kuona namna ambavyo wana ishi eeh tamaduni zao. Namkumbuka yeye alivyo kua mkarimu kwangu. Kwa hiyo ninawaza pengine sasa kumbe nikienda huko pengine itakuwa ni mkarimu zaidi yani wakarimu watakuwa ni wengi. Ya na ninge penda kuona vyakula vizuri. Ninge penda kuona pia barafu, zikidondoka. Lakini pia hua ninajihisi vizuri sana nasikia vizuri sana ninapo ifikiria hiyo safari kama itakuja ndiyo ndiyo.

Kabla ya kulala nahakikisha kwamba ni mesali. Lakini pia nahakikisha kwamba ni mekula. Lakini pia nahakikisha pia mwili wangu mwili wangu ni msafi ili napolala ni sipate changamoto yoyote. Lakini pia nahakikisha kwamba hakuna mbu wasije wa kani ng'ata nikipata malaria.

Huwa napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kula vizuri. Nakula vizuri tena nakula na familia. Na amini huo ni ushiriki mzuri sana, sana, sana. Napo kuwa nashiriki mimi na familia kwa ujumla. Lakini pia na marafiki. Kwahio nasherehekea mwaka mpya kwa kula, lakini pia kujumuika na ndugu jamaa na marafiki.

Mimi huwa ninafuga nywele. Kwa hiyo huwa sipendelei saana kuvaa kofia. Ila napenda pia huwa ninavaa wakati mwingine. Napokuwa sijachana nywele. Nyuele zangu pengine ni kubwa sana. Na sijazinyoa bado. Kwa hiyo nnavaa kofia. Ninavaa kofia kwa nyakati kama izo. Lakini pia kama ni usiku sitaki watu wanitambue. Navaa kofia.

Huwa najikinga na jua kali kwa kujitahidi sana kutokuweka ngozi yangu kwenye jua kali. Yaani wakati kama jua linawaka sana, mimi sitoki nje. Kwanza najua kwamba nitapoteza maji mengi, kwa maana ya jasho kutoka. Kwa hiyo nakaa tu ndani nikiwa nimetulia ili kujizuia na hilo jua.

Huwa inategemea kama kuna mtu ambaye niko nangojia anitumie, nitasubiri. Ila kama hakuna, huwa tunapitia-pitia izo barua pepe kwa mfano mara ata saba kwa siku au mara nane kwa siku.

Wakati wa likizo huwa ninajistawisha kwa kusoma vitabu, huwa najistawisha kwa kuangalia kwa kuangalia video ambazo zinanishawishi na kunifanya nikue, video za mazungumzo ambayo ni ya muhimu. Kwa hiyo ni napata namna ya kuwasiliana. Napata taarifa lakini pia napata maarifa. Namna ya kuongea lakini pia nini cha kusema. Wakati gani ndiyo.

Kwani napenda kujifunza kijerumani, lakini pia hata kifaransa, lakini pia hata kispain. Kwa hiyo ni lugha ambazo napenda sana kujifunza, lakini nitaidi sana ambayo mpaka sasa ivi najifunza ni kijirumani.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kusoma biblia, kupokea karista katifu, kusali rozali, lakini pia kutenda matendo mema ya kumpendeza mungu kwa mfano na zaidi sana ni kumpenda jirani yangu.

Ndiyo huwa ninapenda sana mvua mvua naipenda sana kwa sababu inaondoa vumbi inaondoa hali ya hewa nzito. Yaani huwa naamini kwamba yale maji yanaposhuka kutoka juu ni kama mungu anatubariki. Kwa hiyo, huwa ninapenda sana mvua, napenda sana.

Kwa siku, natumia masaa matano mtandaoni. Kwa siku, ni masama tano. Yani masaa matatu mpaka matano huwa natumia kuwepo mtandaoni. Ndiyo, kwa sababu ya kuangalia taarifa mara kwa mara. Kwa hiyo nikiyumisha nadhani, ni kama masaa matatu mpaka matano.

Kufanya yoga sijawahi kwa sababu sijui namna ya kufanya yoga, lakini pia naona kama yoga ni kuumiza viungo, na mimi hii viungo vyangu vimeshakuwa vigumu sasa hivi kwa hiyo kwa kweli sijawahi kabisa kabisa kabisa kufanya yoga.

Shule ni nilipenda zaidi somo la biolojia kwa sababu niliona ni rahisi, lakini pia ni somo ambalo hali badiliki, badiliki mara kwa mara. Ni somo ambalo ni tafiti zilikuwepo, ni hizo hizo zipo, mabadiliko yake pia yanachukua muda mrefu sana kwa hiyo ninapenda, nilipenda zaidi biolojia.

Nashughulika muda wa mwisho kwa kuhakikisha kwamba nimemaliza kila kitu ambacho nilikuwa nimepanga kukifanya. Aidha napenda kutafakari, na kufanya takiwmu ya ambacho nimekifanya na huwa ninaandika au kudokument kile ambacho nimekipitia ili kujua kesho kama nimekimaliza au sijakimaliza. Na pia kujua kama kesho nitaanza na kazi hiyo ama au nitaanza kushughulika na jambo jingine.

Ee huwa napenda saidi kufanya kazi mwenyewe kwa sababu najua. Hapa nafanya hivi, nafanya vile, nafanya vile. Lakini pia huwa napenda kufanya zaidi mwenyewe kwa sababu ya kupunguza muda wa kuanza kuelekezana kwenye kikundi, na nini, na nini. Kwa io huwa naamini zaidi sana kwenye kufanya kazi mwenyewe. Peke yangu.

Sera ya kupunguza hewa uka naona ni nzuri zaidi katika kampuni. Hii sera ni nzuri kwa sababu inalenga katika kurudisha mazingira katika hali ambayo ilikuwa mwanzo. Kitaalamu kwa kiingereza tunasema restoration.

Mnyama ambaye nataka kumfuga ni kuku. Kuku wa nyama. Wanakuwa weupe, hawakui sana, lakini ndani ya wiki nne wanakuwa tayari, wako tayari kwa kuuzwa. Na hawakuku huwa sio watembeaji sana. Wanakaandani tu kwa hiyo huwa wanakuwa safi sana. Na hakuna ambacho wanafanya cha kuchekesha. Labda huwa wana yule kuku hata ukimweka hapa ukaenda sokoni hata kama ni kilomita kumi ukarudi utamkuta yuko hapa hapa. Huwa wapo kama kama hawana ubongo. Huwa wana kulanga na kukua tu.

Pakiwa na makosa kazini huwa nashugulikia kwa kwanza kwa kukubali kwa mba kosa limefanyika. Lakini pia okechana na kukubali ni kuona namna ya kuzuia kosa hilo lisifanyike tena. Kwa hiyo ni nakuwa bora zaidi na bora zaidi kila kosa napo kwa linafanyika.

Hekima niliojifunza kwenye maisha ni kutomjaji mtu yoyote kwa kitu chochote. Lakini pia hekima nyingine kubwa sana ni kutokubishana na mtu yoyote. Kwa sababu, nimekuja kuamini kwamba, mimi kupata gathabu, hilo ni tatizo la kwangu, sio la mtu. Kwa ivo kila kitu natakika nikichukulie kama kilivyo na nikiache kipite kwa sababu kitapita tu. Iyo ni hekima kubwa sana ambayo nimejifunza kwenye maisha.

Ndiyo, huwa ninapokuwa nacho, ninatoa sadaka, hata michango natoa, lakini kama nakuwa sina basi, siwezi nikalazimisha wala nikaiba ili kutoa, ila mara nyingi nikiwa nacho mara zote nikiwa nacho huwa ninatoa hakuna shida hapo kwenye kutoa.

Huwa ninaamini kwamba eitha ni kwenye maisha au kwenye kazi. Kitu ambacho kiko ndani yangu ndio ambacho kinafanya kote kote. Kwaivo huwa ninahakikisha kwamba ninachokifanya kazini kinanisaidia kuendelea kwenye maisha binafsi na ambacho nakifanya kwenye maisha binafsi kinanisaidia kuendelea katika maisha. Zaidi sana kwa kulinda afya yangu ya akili.

Ndiyo, huwa mara nyingine naamka mapema sana kwa mfano saa kumi na moja. Wakati mwingine na nashtuka saa sita, i means saa namaanisha saa saba, saa nane, au saa saa tisa. Kiufupi huwa ninaamkaga mpema, lakini pia huwa na nashutuka pia usiku. Usiku na kuwa naamka tu usiku. Na sababu ziko nyingi za mimi kuamka muda huo.

Kiufupi wanapenda mvua, lakini wakati wa mvua, shughuli zangu haziwi, haziathiriki sana kwa sababu shughuli zangu nyingi nafanya kwa kutumia kompyuta, sio mtu wa kutoka kwa mba naenda kufanya kazi kwenye mazingira ya nje, nanina nini. Kwa hiyo, kwa sababu natumia kompyuta, ninaweza nika, ninaweza kutoathirika zaidi. Na huwa ninapenda, lakini pia mvua inaponyesha na pumzika, pata muda wa kupumzika pia. Huwa kuna usingizi mzuri sana mvua inaponyesha na haijiawi kubadilisha mpango wangu. Na huwa najisikia vizuri sana ninaposikia sauti ya mvua, ngurumo, kale kaubaridi, safi.

Huwa ni naifadhi pesa kwa kuweka kwenye mitandao ya simu kwa sababu hakuna makato lakini nilikuwa pia naifadhi benki lakini nikagundwa benki wanakata makato. Sasa sitaki kuwa naifadhi pesa alafutena yuena katwa. Mbora kuweka kwenye mtandao wa simu inakuwa haikatwi. Iko tu vile vile. Ndiyo.

Ndiyo, kwa jumla ninapenda asali, kwa sababu asali inafaida sana za ki afya, inafaida nyingi sana za kiafia, yes, lakini pia, ina ladha tamu, kwa hiyo, badala ya kutumia sukari, mara nyingine huwa natumia asali, kwa hiyo naipenda asali.

Huwa ninapiga picha mara mara kadhaa. Siyo mara nyingi sana pengine kila baada ya mwezi moja nitapiga picha mara moja. Sio kitu ambacho nakipenda saana kwa hiyo ni kwa kawaida tu. Wakati mwingine napigia picha, wakati mwingine sipigi. Ndio, ndio.

Ndio ninapenda sana sana hesabu japo, wakati nakuwa, nikiwa shule ya msingi, nilikuwa sipendi hesabu. Na nilikuwa naichukia sana, ni kutkana na mwalimu wangu. Alikuwa anatumia ukali, kuhakikisha kwamba tunajua, lakini kumbe ni kitu ambacho, hakifai. Alitakiwa, atutamanishe sisi kupenda hesabu. Kwa hiyo vivyo hivyo nikiwa sekondari nilikuwa naichukia bado hesabu. Lakini niliposikia kwamba hauendi sekondari ya juu bila kufanya sekondari ya juu kwenda kusoma sayansi kama hujafanya vizuri hesabu nilikazana na nikaijua hesabu. Wakati nimeenda kwenye sekondari ya juu niliijua hesabu. Nikaipenda hesabu. Na naipenda sana sana hesabu kwa sababu ni numbers Number tu peke yake na huwa hazidanganyi. Kwa hiyo ukipata umepata, ukikosa umekosa. Napenda sana hesabu.

Jampo la kwanza, huwa nikipata msongo wa kazi, ninajitahidi sana, sana, sana kadiri niwezavyo kupumzika. Huwa sipendi kujilazimisha kufanya kazi. Na nikiona ni kazi ambay ni ya muhimu, initajika sana na nimepata msongo. Huwa ninajitahidi sana. Kadiri niwezavyo, niigawe kazi katika makundi madogo madogo. Kwa hiyo ninaifanya kazi, kidogo kidogo, ndiyo.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ni ile ya ku ambayo ninayo, ni ile ya kucheza na marafiki. Lakini pia kutoroka kwa badala ya kwenda kusoma, kwenda milimani, kwenda kuchukua matunda na kuchukua vitu mbali mbali kama miwa. Ile kumbukumbu ni nzuri sana kwangu.

Napo furaia kuwa nyumbani huwa nina pika. Napika chakula kizuri sana sana sana sana. Kwa sababu napenda kula chakula ambacho ni kizuri. Lakini pia napenda kula huko nikiwa naangalia movie. Kwa hiyo huwa nina kula huko nangalia movie. Na hiyo na kitu mbacho napenda kufanya. Mapumziko.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi. Vitabu vya hadithi ni vizuri sana kwa sababu unapata mafundisho, unapata mafunzo. Lakini pia vinakusaidia, kutaka kujua, nini kitatokea kwa hiyo unaendelea kusoma, na kusoma, na kusoma.

Kwanza niliamka saa mbili, baada ya kuamka nikaanza kufanya kazi hii ambayo ninaifanya sasa hivi, lakini baada ya hapo nikanywa chai, nikanywa chai, baada ya chai nikafanya usafi, nikafanya usafi, then baada ya hapo nikaenda kazini.

Hapana sijawai kwenda kwenye tamasha lolote la mziki kwa hio sina sina we ujuzi sana kuhusiana na matamasha ya muziki yanakuaje.

Ninapendelea zaidi, ninapendele zaidi nyama hakuna ambaye hapendi nyama na ambacho si pendele zaidi ni ni mboga, ni mboga za kawaida mboga za majani huwa sipendi, kwa hiyo huwa napenda zaidi nyama.

Ndiyo naifadhi vitu vingi sana vya thamani. Vitu vingi sana vya thamani na naifadhi nahifadhi viti vyangu, vya masomo vyote. Nahifadhi simu yangu. Lakini pia kompyuta mpakato yangu. Ndiyo.

Huwa nina nyoa maramoja na nyoa maramoja kwa muezi. Huwa na jitahidi sana kwa hiyo kwa kila muezi maramoja naenda na nyoa nywereza angu. Ni mara moja tu pekee yake.

Hua ni napenda zaidi wali na maharage na ni chakula ambacho nakipenda kwa saabu ya mchanganyiko wa waladha yake. Ni chakula ambacho hakiitaji viungo vingi lakini kinakua kiko vizuri sana. Kinakua chakula vizuri sana.

Kwa kweli, ninapenda zaidi kusimamia. Na napenda kusimamia kwa mfumo wa kuwa pamoja na ambao wanasimamiwa. Kwa maana ya kufanya kazi kwa pamoja kama ni kazi. Ila sio kusimamia, kusimamiwa. Sipendi kusimamiwa. Najiona kama mtumwa napokuwa nasimamiwa.

Ujuzi naohitaji kuimarisha ni ujuzi wa wakitaalam unaoitwa wa programming. Huu utanisaidia sana mimi kutengeneza programu za kwangu mwenyewe, lakini pia itanarishishia kusoma akili mnemba, lakini pia itanirahisishia kusoma udukuzi. Kwa hiyo, kitu ambacho nataka kuongeza sasa hivi ujuzi wangu kuimarisha ni wa programing.

Mara nyingi huwa nina cheza mwenyewe na maranyingi zaidi huwa hata kucheza kwenyewe huwa sichezi. Kwa iyo huwa niko mwenyewe maranyingi na nikicheza huwa nina cheza na na yoyote yule ambaye nitamkuta kwenye viwanjavya michezo.

Nimewahi kutua muda wangu, lakini pia pasipo malipo kabisa. Nikafanya kazi ya kuwasaidia ndugu zangu kuelewa nini ambacho huwa tunasoma, kwanini tunasoma. Lakini pia pasipo malipo yoyote, nilifanya tu wa kujitolea na kwa moyo tu.

Kwa kawaida huwa nalala masaa matano, masaa sita au matano, ila sana sana huwa ni sita, huwa silali zaidi, eti kulala masaa nane, masaa tisa, kumi, hapana, huwa nalala masaa sita au matano.

Mara nyingi mchana huwa nakula wali na maharage. Kwa sababu hicho ndo chakula ambacho nina kipenda. Unapo niambia kuhusu wali na maharage mimi nakula wakati wowote iwe asubuhi, mchana, jioni, popote pale lakini hicho ndicho chakula ambacho, nina kipenda zaidi.

Lengo ambalo ninalo la muda mrefu kazini ni kuhakikisha kwamba natengeneza pesa nyingi sana. Natengeneza hela nyingi. Ninaendelea. Sio tu kiuchumi lakini pia kiakili. Kimwili na kiroho pia haya ndio malengo yangu.

Mimi kwa kweli ni mtu ambaye napenda sana vitu. Na huwa napenda zaidi kununua vyakula. Napenda zaidi pia kununua vifaa vya kielektroniki. Huwa ninapenda zaidi hivyo.

Hapana, sipendi kupanda milima, sio kitu ambacho nakipenda kufanya, nachokaa lakini pia tunajua kwamba kadri urefu wa kwenda juu unavo ongezeka, pia hewa inazidi, pressure ya hewa inazidi kuwa kubwa, kwa hiyo changamoto ya kupumuwa inakuwa ni kubwa, sipendi shughuli za mateso namna hiyo.

Ki uhalisia ni kwamba siyo dhambi kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa sasa hivi huwa sipendelei kuzungumza. Japo napenda, napenda siasa lakini huwa sipendi kuzungumzia sana.